Ndiyo nimewahi enda kwanza tukivuka mwaka Hei kulikuwa kuzuri sana. Watu walikuwa wamejazana hadi wengine walikuwa wanapigania kuingia kwa hiyo tamasha. Watu walifurahi sana hadi wengine walikuwa walikuwa wamevaa t-shirt. Halafu unajua hatukuwa tunaingia bure tulikuwa tunalipa pesa unalipa ngiri tano ndiyo uingie.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Ujue ikifika saa tatu mi hupatwa na usingizi mzito sana. Huwa nang'ang'ana nang'ang'ana najipata nimeshasinzia. Lakini kuamka mapema sishindangi borake nimeeka alamu. Nitaamka mapema na niendeleze shughuli zangu. Ya usiku hunilemea sana kwa sababu ya usingizi mwingi sana.

Mimi sana sana siku yangu hutumia kwa kutumia mtandaoni. Napenda kuingia kwa mtandao kujua nini inaendelea. Naangalia watu nini wanaposti. Naangalia picha za watu video. Naangalia tu mazungumzo wanaongelea kuhusu nini alafu kitu ingine pia mi hufanya ni kutuma tu pesa na kutoa pesa hiyo ndio kitu ingine.

Mimi hujua kuoanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa sababu unajua kazi inaenda kutoka monday hadi friday lakini siku ya saturday na sunday mimi hukua free so hivyo ndo naoanishia halafu pia unajua natokanga kazi saa kumi so nikitoka kazini saa kumi nafika kwa nyumba saa kumi na moja hapo ndo nafanya kazi zingine.

Mimi kitu ambacho huwa napenda kununua zaidi ni viatu kwa sababu vuatu huisha haraka. Unanunua kiatu kinaisha na mwezi moja alafu, unajua viatu ndo zinaoneshanga uzuri wa mwanamke kwa sababu, ukivaa viatu mbaya watu hawata kuongelesha barabarani. Watashindwa kwani huyu akona mashida nyingi aje so viatu ni mzuri sana kwa sababu zinasaidia.

Ndiyo huwa napenda wakati wa likizo sana kwa sababu wakati wa likizo diyo mimi hulala nafuraia pia naenda kwa sherehe naruka ruka halafu hiyo ndo wakati mimi hupumzika. Mimi ufuraia sana hata naulizanga likizo litafika lini ndiyo nipumzike unajua maisha ni ngumu wakati wa kazi unaamuka asubui unarudi jioni lakini wakati wa likizo unapumzika.

Kwa familia yangu mimi napenda kuwafaniya shopping na kuwabaiya zawadi wanajua nikiwafanyia shopping na nikiwabaiya zawadi wanafurai sana wanaona mimi na wapenda na bado niko kimoja na wao alafu hiyo jambo li nafanya pia miaka yao iongezewe alafu najua ina wasaidia wafanya kazi kwa bidii sababu wanaona hee huu mtoto anatupenda sana anatujali sisi kama familia kumb tuko kimoja.

Mimi nikona shida ya nywele, nimejaribu kuzilea kwa miaka nyingi lakini hazikui mrefu alafu unajua kuna wakati mwngine nashuka style ngumu sana soo nikenda kubomoa najipata nimeshakata nywele ama unajua nywele yangu haina nguvu sana kwa sababu hua inakatika ovyovyo, nashuka style zingine nywele inakatika wakati mwingi mimi hubaki tu kipara watu wanashangaa kwani huyu alinyoa nywele na si kunyoa ni nywele tu ndio mbaya na.

Mimi, mziki ambao mi napenda kusikiza ni R&B's. R&B's ni muziki mzuri sana. Kwa sababu, unakupa mawazo. Unawaza sana. Unafikiria mambo nyingi. Halafu pia unafurahisha. Unaju ukisikiza hizo beats unaanza kufikiria maisha yako. Unaanza kufikiria hii maisha yangu nitaifanya nini ndo ikuwe maisha mazuri. Halafu pia unakumbuka mashida nyingi. Unakumbuka marafiki zako unafurahia tu. Ama kama kama uko na mtu unaompenda. Unafurahia tu ukimkumbuka.

Wakati ambao mi hufanya kazi vizuri sana ni asubuhi. Unajua asubuhi niko na nguvu, nimejivinjari, nimefurahia, sina mambo nyingi, alafu unajua niko na nguvu mpya kwa sababu nimeamka asubuhi, so nafanya kazi haraka haraka, inaisha haraka, alafu unajua sina uzembe, lakini jioni, mi hujisi kulala, alafu unajua sina nguvu yoyote, nimeshaboeka, so jioni.

Kitu ambacho kipya naeza jifunza ni kushuka mimi hupenda kushuka sana kwanza nikiona wasichana walio warembo vyenye wameshukwa nasema siku moja ningetamani kujua kujifunza kushuka kwa sababu unajua ukijua kushuka hutawaienda kwa salon kulipa pesa unaezajishuka any time unajishuka style unataka na pia watoto wangu sitashinda nikiwalipia pesa kwa salon nawashuka tu alafu wanapendeza alafu nashuka style ya mi nataka na yenye inakaa vizuri.

Mimi huwa naifadhi data yangu kwa kompyuta, ndani ya files, ama pia kwa simu, unajua ukisave kwa files, sana sana kwa google files, ama inaitangwa google files, unajua hiyo, hata simu ikipotea, vitu zako hazitawaipotea, ukinunua simu mpia alafu uweke hiyo, akaunti yako ya google, vitu zinajitokeza, imagine saa hizi ni kona picha zangu za kitambo za miaka kumi ilio pita, kwa hivo google ni mzuri.

Ni wakaribisha wafanyikazi wapya wajihisi wako nyumbani. Unajua mtu akiwa mgeni ukimkaribisha vibaya, ataona hio kazi ni mbaya pia anaweza toroka. Ama anashindwa huku watu huishi aje. Pia anaogopa anasema we hii kazi si mzuri. Lakini ukikaribisha mtu vizuri, kwa moyo mkunjufu umpe kila kitu, umfaye amekula ameshiba huyo mtu atafurahia. Atasema hii kazini, hii kazi ni mzuri pia atapata morale ya kufanya kazi v.

Mimi nimewai tembelea zote ziwa pamoja na mto lakini mto ndio nimetembea sana sana unajua ukienda kwa mto unaona venye maji yana tiririka tu shida ya mito mingi maji hukua chafu kwa sababu wanyama wanaenda wanakumia pia watu wanaenda wanakojoa soo mito hukua chafu sana lakini mto pia ukua chafu sana lakini mito pia ukiogelea mtu hujihisi vizuri sana sana kuna wakati nimewaienda kwa mto kuchota maji ya kupika ya mito ni.

Mimi juisi ya matunda yenye mi hupenda inaitwa vanilla ama mangos. Mangos ukuwa mzuri sana pia tamu. Kwanza ununue juisi iliyo na mangos peke yake. Ukuwa tamu zaidi kuliko zile zingine zinaitwa mixed fruits. Vanilla na ama mangos ukuwa mzuri sana. Kwanza ni ya kupendeza ukikunywa unajihisi uko na nguvu mpya mango ni mzuri.

Timu nzuri zaidi ya kimarekani ya kikapu inaitwa Brooklyn Nets. Hiyo ni timu nzuri sana inajulikana kimataifa. Halafu pia naipenda sana kwa sababu kila wakati wako na ushindi. Halafu mchezo wao mkuu ni wa mwaka uliopita. Ulikuwa mzuri sana. Watu wengi waliusifu sana. Halafu mchezaji ambaye ninampenda ni anaitwa John. Nilimsikia akiitwa John. Sijui kama bado ako huyu mchezaji ya hodari sana. Halafu, mimi hujihii vizuri wakati hiyo timu inacheza kwa sababu nasemaga wee, hiyo ni timu itakua na ushindi mkubwa sana.

Diyo, napenda kuenda pwani kwa sababu kuna ocean kubwa sana, hiyo bahari ni mzuri sana. Imagine ukienda unaona samaki wakubwa wakubwa pia kuogelea ni kitu mzuri sana. Hiyo kuogelea sana sana ndio inafanyanga watu wakimbilie huko sababu ukiogelea unajihisi vizuri sana. Pia kubebwa na feri, unajua unabebwa na feri unasikia vizuri, unaangalia chini unaona wa samaki, unafurahia. He, pwani ni kuzuri sana. Watu hupenda kuenda huko kwa sababu ya kujivinja.

Napenda kujaribu teknolojia mpya, kwanza AI, AI hunifurahisha sana, imagine hadi AI zingine zinasoma picha, unawawekea picha hapo unawauliza, nieleze kuhusu hii picha, wanaeleza kila kitu, wakati mwingine ukona stress, unatafta kitu kwa mtandao, imagine ukiuliza AI, wanakupea jibu haraka haraka, lakini AI imefanya maisha kuwa raisi sana, hio ni kitu mzuri sana na teknolojia mypa inayosaidia sana.

Uhusiano wangu na wazee wangu ni mzuri sana kwanza wazee wangu hunipenda sana image mimi huwapea heshima kubwa sana ama nikipata kakitu nawatumia wanaenjoy life ama nikipata wakati nachukua naenda nawapeleka out wanafurahia waze wangu hunipenda sana kwa sababu wanasemanga mimi ni msichana mwenye heshima sana imagine wananiombeanga maisha marefu pia mimi nawaombea maisha marefu.

Mchezaji mzuri wa kikapu ama mchezaji bora wa kikapu ni Alexander kutoka marekani. Huu mchezaji ni maarufu sana nampenda sana kwa sababu anajulikana kila pahali pia huku kenya anajulikana sana. Alafu najua ni mchezaji hodari huwa anashinda sana. Alafu mchezo wa ajabu nilioona akicheza ni mchezo wa mwaka uliopita. Huyu mchezaji alicheza vizuri hadi akashtua watu. Alafu pia ujuzi niliomuona akiwa nao ni ujuzi wa kupiga goli. Imagine anarusha tu mpira tu hivyo inaingia goli Mi huwa nahisi vizuri nikimwona akicheza. Ningependa kucheza kama yeye.

Nimewai jaribu kufanya lakini huwa sifanyi kila wakati iyo yoga wakati wa kwanza kufanya nilijihisi nimechoka alafu ilinisaidia tu kidogo nili liwaza nikaanza kukiria mambo nyingi ikanifanya nisau mambo nyingi pia ikanifanya nijiisi niko na hafya mzuri yoga ni mzuri sana ningeambia watu waijaribu sababu inasaidia sana.

Jukumu ninalo lipenda zaidi kazini ni kuongelesha watoto, unajua mii napenda kuongelesha watoto sana, kuwapa mawaidha, kuwaonyesha vyenye wanafaa kuishi na wengine, kuwaonyesha vitu ambazo wanafaa kufanya, mimi huupenda watu wakifanya mambo vizuri, ama wakifuata hila, halafu pia napenda wakifurahia, so mi hupenda kuongelesha tena nawapea mawaidha nawambia usifanye vitu vibaya.

Mboga ambazo mi hupenda kula ni skuma, especially skuma imepikwa vizuri na imeiva vizuri, hiyo skuma hukua tamu sana, hukua tamu kuliko cabbage, halafu uweke mafuta vizuri, kitunguu vizuri, hei hiyo mboga hukua tamu sana, hadi we mwenyewe ukikula unafurahia. So skuma ni mzuri sana kwa mwili inaongezea vitamini, halafu kila mtu ningemuhimiza akuwe ananunua skuma.

Mimi upanga kazi zangu kwa utaratibu, napanga kazi kutoka hasubui hadi jioni, ama pia kesho, before kesho iyanze, the previous day ua napanga kazi yangu, nasema hasubui nitafanya hiki, time ya lunch nitafanya hiki, nita pika hiki, nita kula hiki, pia wakati wa jioni, natengeneza kenye nitafanya, pia nasema kenye nikienda kulala nitafanya pia.

Rangi ambayo mi hupenda zaidi ni rangi ya samawati. Unajua inanikumbusha, kiatu kizuri, nilichokua nimenunua kikaibiwa. Hiyo rangi, hua naikumbuka na naipenda zaidi. Halafu, kitu chochote ninacho kimiliki cha rangi hio, hukipenda sana. Sababu mi naonanga hiyo rangi ikivutia sana. Halafu, huwa inanifanya nijihisi vizuri. Huwa naiona rangi hio mara nyingi nakumbuka tu hicho kiatu. Huwa inaniacha nifanye vizuri. Halafu, ama sometimes nahisi huzuni kwasababu niliibiwa kiatu cha hio.

Kitu ambacho kinanipenda ama anapenda kuhusu shirika langu ni kwa sababu wanamjua Mungu pia wanapenda Mungu unajua watu wanao mjua Mungu ufanya mambo vizuri ufanya mambo kwa utaratibu alafu unajua hawafanyagi mambo mabaya hawananga chuki hawananga wivu hawananga roho mbaya hi ndo kitu unifraisha ni hiyo shirika unamanisha wanafanya kila kitu kinacho itajika huku kenya like hawavunji sheria wanafuata sheria vizuri.

Kumbu kumbu langu la shule lenye ni lizuri wakati wenye nilikuwa napita, kama siku ya kwanza venye nilikuwa namba one nilifurahi sana. Hiyo wakati hadi walimu walifurahi, wakaninunulia mazawadi. Venye nilifika nyumbani mamangu alifurahi sana pia akaninulia zawadi, nikanunuliwa nguo mpya. Hiyo kumbu kumbu ni mzuri sana inanionyesha nimetoka mba.

Mimi pahali ninapo hishi kuna kaa ushago alafu najua nyumba yenye mi naishi ni bebsita ni bebsita nne hivi alafu mazingira yangu watu walio karibu nami wanaishi nyumba za mabati lakini hii mazingira mi hunifurahisha sana juu kuna mauwa nje alafu na jua hakuna watu wengi kuna kaa tu ni kama uko nyumbani alafu wakati nilihamia huku ni mwaka uliopita even though hii nyumba sikuwa naitaka lakini sikuwa na otherwise ilibidi tu nikae hapa alafu na unajua kitu yenye mi nafanya inipende. Ni kwasababu hakuna watu wengi, kuna space kubwa ya kuchezea pia mtoto kuji sebezea. Alafu mimi huwa nahisi salama sana kwa sababu huku hakuna wezi na kupenda sana. Halafu naeza acha vitu nje na zisi ba.

Mwandishi wa vitabu ninayependa zaidi ni Ken Walibora hata kama alikufa. Vitabu zake ni mzuri sana. Especially izi hadithi za kiswahili kama akina mstahiki meya. Hizo vitabu ukisoma unajihisi vizuri. Vitabu zake huzipenda sana na ningependa kuwa kama ye maishani. Huyu alikuwa mwandishi maarufu sana. Kila mtu alikuwa anamjua.

Mimi napenda kuongea, kuongea ni rahisi, lakini kuandika, utaandika adi uchoke mikono, lakini kuandika pia ni kuzuri kwa sababu utakuwa na evidence, lakini niki compare hizo mbili, heri kuongea, unajua sikuhizi, hadi kuna google voice, unaongea tu, google inajiandika tu, mambo imekua rahisi, si kama kitambo, imagine unaandika, unaandika page mbili, unachoka, unahisi, jihisi tu umechoka.

Zawadi nzuri yenye nimewai pokea ni saa. Hiyo saa nilipewa na my first boyfriend. Alinipea hiyo zawadi nikafurai sana. Kutoka hiyo siku sijiaipata zawadi ingine. Huwa na muamini sana. Like huwa na muhenzi. Kwa sababu halifanya juu chini hakanipea zawadi. Hiyo zawadi ilinifraisha sana. Atakama hiyo saa ilikuwa ya pesa kidogo. Lakini ilikuwa inamanisha kitu kubwa sana. Huwa na mkumbuka tu na napenda sana.

Ni wafuraha mimi ujifraisha sana uwa nasikiza muziki kwanza naeka sauti ya juu alafu nadensi unajua ukieka sauti ya juu ukidensi unafuraia sana unaona ni kama unapiga sheree unafuraia sana alafu wakati mwingine mimi ukunywa pombe lakini sependi kulewa sana nakunywa tu for fun mimi siyuko addicted imagine ukisikiza muziki na pombe unafuraia sana unarukaruka unajivinja.

Mimi hutoa zote, sadaka na pia mchango, lakini sana sana mimi hutoa mchango juu sana sana siendangi kanisa, nikisikia kama kuna mchango pahali natoa tu, nikisikia kuna mtu anahitaji usaidizi natoa tu, mi hupenda mchango sana kwa sababu unajua michango inaenda kusaidia watu walio na shida, alafu unajua michango inasaidia sana.

Chakula ambacho mi hupenda zaidi ni chapati. Chapati ni chakula kitamu. Hata kama kupika chapati ni ngumu hivyo sana. Imagine unatengeneza unga, unakanda, unachomeka na mafuta. Ni ngumu lakini iko worth it kwa sababu chakula hukuwa tamu sana. Ama sometime nikijisikia sisikii kupika. Naenda tu nanunua kwa duka. Unajua pia chakula chapati za duka mtu anaweza nunua. Lakini shida ya chapati za duka si tamu kama zenye umetengeneza.

Mji ambao ningependa kutembea ni Cairo. Cairo ni mji mzuri sana huwa nausikia tu nauona kwa news, nauona tu kwa movie pia nautamani. Unajua iko na historia nyingi sana. Kama za akina Pharaoh. Unajua ukienda huko unaona hizo mapyramid, unafurahia, unaona kwenye watu walikuwa, egyptians venye walikuwa. Hiyo ni mji mzuri sana ningependa kutembea.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuwa spirit kwa sababu imagine kuna watu wana kuchokoza wana kufanyia mabaya wanakufanyia vitu vibaya lakini huwezi wachapa huwezi wafanyia chochote kwa sababu unajua unaogopa alafu unajua kuna sheria lakini ningependa kujificha like mtu hanioni naenda tu namnyonga ukinikosea nakupiga nakufunza adabu ya.

Mimi huwa sisheherekei siku yangu ya kuzaliwa, lakini huwa najiposti kwa social media, nasema happy birthday to myself, ama wakati mwingine naambia marafiki zangu, unapata rafiki mzuri anakupeleka kwa hoteli, unakula nyama, unakula kitu ambacho unachopenda. Lakini huu mwaka nimeamua lazima nitengeneze birthday na niite majirani, nitanunua vyakula, vinywaji, watu wa.

Ndiyo, hicho ndo kitu mi hupenda zaidi kucheza ngoma, ngoma ni mzuri sana, una densi, unarukaruka, unafurahia, unadancedance, unajua ngoma ni mzuri sana, unajua inafanya usahau mashida zako, usahau mastresi, kama mmekosana na boyfriend, unamsahau, unafurahia, like ngoma ni mzuri sana, inaleta harufu mzuri sana, unajihisi vizuri.

Kula chenye mi hukula mara nyingi mchana ni indomie unajua indomie ni tamu pia kuipika ni rahisi sana imagine unaeka maji unachemsha maji ikisha chemka tu unaeka indomie zako alafu within two minutes zimeiva alafu ushakula na umeshiba unajua indomie dakika mbili tu chakule ikishaiva imagine kama unapika mchele unakaa dakika thirty ndio chakula iive utakuwa umekufa na njaa.

Mara nyingi asubuhi mimi hukula mkate ukiwa na blueband na chai pia ama sometimes nakula mayai lakini mkate ndio mimi hukula sana. Unajua mkate ni cheap lakini mandazi very expensive unapata mandazi kwa siku mbili umetumia themanini bob lakini ukinunua tu mkate wa sixty five unaikula siku mbili so mkate ndio mzuri pia ni mtamu alafu mtu hushiba sana hiyo ndio kitu mzuri tu kukula.

Mradi kazini unajua unamame sure unauelewa vizuri. Unamikishu umesomwa rules, regulations, terms and conditions before uanzishuwa muradi. Halafu unaelimisha wafanyi kazi wengine. Unambia venyu muradi unaenda venyu unafanywa na kila kitu. Halafu pia unamikishuwa pesa ziko ndioziwezeshe hiyo muradi. Kama hakuna pesa unajua muradi ya utafaulu. Halafu pia unakonsortu wengine unapato usaidizi.

Mimi huwa sipendi kufanya kazi nyumbani lakini sometimes inabidi. Unajua uwezi kaa na vyombo chafu kwa nyumba. Lazima tu uzioshe. Lazima uoshe nyumba ikuwe safi. Lazima upike. Lazima uoshe vyombo. Lazima ufue nguo uwezi vaa nguo chafu So kazi za nyumba lazima ufanye. Upende usipende. Uwezi kaa kwa nyumba chafu. Uwezi kaa nyumba imejaa mainzi. Lazima nyumba ikuwe tu safi.

Mimi, mwalimu ambaye huwa nakumbuka ni mwalimu wa hesabu. Unajama mwalimu wa hesabu, alikuwa ananisupport sana. Imagine nakumbukanga hata kuna time nilikuwa nasema apigiwe simu akuje shuleni anionyeshe hesabu. Nikienda tu kumuuliza hesabu, ananionyesha. Alikuwa na nisupport sana. Mi nampenda juu ya hiyo. Na siku moja mungu akinifanikia maishani, lazima ni ukumbuke. Kwa sababu, alinisaidia sana. Nikitaka tu kufanya kitu, ananisaidia. Nikianguka tu hesabu, ananionyesha. Alikua mwanzilimu muzuri sana na sitawai msahau hadi niko na namba ya simu.

Mimi nikiwa nafuraha nyumbani, huwa naeka mziki, kwanza naeka sauti ya juu sana, ndio niweze kudensi, alafu unajua nikidensi, nikiimba, nikiskiza hizo beats, na jihisi vizuri, hafu ndio furaha inaongeze kazaidi. Ama sometimes, naitisha wine online, nikiletewa hiyo wine na kunywa, nikidansi, na jihisi tu vizuri na furahia, alafu unajua ukifurahia sana siku zako zinao.